Kama ningekua na nafasi ya kuchagua luga ya kuzifunza ningependelea kijapani. Sababu kuu ni kwamba kijapani ni luga yenye utajiri mkubwa wa utamaduni na historia. Kupitia luga hii, mtu wanaweza kufahamu kwa undani fasihi ya kale kama mashairi ya ahiku, falsafa za zen na pia teknolojia kisasa inao toka japani. Luga hii pia inamfumo wa maandishi wa kipeke unaojumuisha iragana, katakana na kanji, jambo linalo ifanya iwe changamoto ya kiakili na ya kuvutia kwa mwanafunzi yeyote. Zaidi ya hayo, kujifunza kijapani kunafungua milango ya mawasiliano na watu mimilioni duniani na pia hutoa na fasi ya kufuraia tamaduni marufu kama anime, muziki wa J-pop na vyakula vyajadi kama sushi na ramen kwa mtazamo wa dani zaidi. Kwa hivyo, kijapani sii tu luga ya mawasiliano, bali ni daraja la kuelekea ulimwengu wa sbarifa sanaa na teknolojia.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni yaeshima na kujali kwa kina. Ninaona wazee kama nguzo ya ekima na kumbukumbu ya jamii. Wao wamepitia changamoto nyingi na wanauzoefu wa maisha ambao uwezi kupatikana vitabuni peke. Kwa sababu hiyo, ninapo wasiliana nao huwa na nia ya kusikiliza kwa makini, kujifunza kutoka kwa simulizi zao na kuenzi maadili ya nae washikilia. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kudumisha ukaribu wakawaida pale wanapo itaji msaada wakimwili hauki isia kwa mfano kushirikiana nao katika shughuli za kila siku, kuatembelea mara kwa mara na kuhakikisha wanahisi kuwa sehemu muimu ya familia na jamii. Kwa mtazamo wangu, mausiano na wazee si tu wajibu wakifamilia, bali ni njia ya kuendeleza urithi wakitamaduni na kuimarisha mshikamano wakijamii. Wazee wanapo pewanafasi ya kueshimua na kusikilizwa, jamii nzima unufaika kwa kupata muongozo na maadili ya kudumu.

Mazoezi yangu ya kila siku ya mejengwa kwa mpangilio unaoalenga afya ya mwili na utulivu wa akili. Kwanza, ninapenda kuanza siku kwa mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo. Hii usaidia kuamsha misuli na kuongeza mzunguko damu. Baada ya hapo, hufanya mazoezi ya kupumua kwa kina na kutafakari kwa dakika chache ili kuandaa akili kwa shughuli za siku nzima. Kipindi cha mchana mara nyingi hutumika kama zoezi ya nguvu, kama vile kukimbia umbali mfupi, kuruka kamba, au kufanya push-ups na sit-ups, mazoezi haya husaidia kuimarisha moyo, mapafu na misuli. Pia huongeza kiwango chanishati na kunifanya kuwa na hali ya kuendelea na majukumu mengine. Jioni, ninapendelea mazoezi ya utulivu kama kutembea kwa muda mrefu au kufanya yoga. Hii husaidia kupunguza uchovu wa siku na kuleta hali ya kupumzika kabla ya kulala. Kwa ujumla, mazoezi yangu ya kila siku ni mchanganyiko wa shughuli za mwili na kiakili. Lengo kuu ni kuhakikisha mwili unakua imara, akili inabaki tulivu na afya kwa ujumla inaimarika.

Mimi ni napendelea kitanda kizuri chenye usawa wa ugumu na starehe. Sababu ni kwamba kitanda kinacho kuwa kigumu sana mara nyingi husaidia mgongo kukaa sawa na kupunguza matatizo ya kiafya kama maumivu ya mgongo. Hata hivyo, kama kitanda kitakuwa kigumu kupita kiasi, kinaweza kusababisha kutokupata usingizi wa kutosha kwa sababu mwili unakosa nafasi ya kupumzika vizuri. Kwa upande mwingine, kitenda kizuri chenye starehe hutoa msaada wa kutosha kwa mwili huku kikihakikisha mtu anapata usingizi wakina na wakupumzisha. Kitenda cha aina hii mara nyingi huwa na godoro linalo changanya teknolojia ya kisasa kama memory form au spring system. Ambazo husaidia kusawazisha uzito wa mwili na kupunguza shinikizo kwenye sehemu fulani. Kwa hivyo, chaguo langu ni kitanda kizuri ambacho hakina ugumu uliopitiliza, bali kinatoa mchanganyiko wa msaada na starehe. Hii inahakikisha afya ya mwili inalindwa na pia singizi unakua wakustarehesha na wa kutuliza akili.

Tukio muhimu katika maisha yangu ningelielezea kama hatua ya kujifunza na kukua kwa kiwango kikubwa. Kwa mfano, tukio la kuanza safari ya elimu au kazi mpya mara nyingi huwa na athari kubwa. Ni wakati ambapo mtu anakutana na changamoto mpya, anajifunza study tofauti na anajenga mtazamo mpya kuhusu maisha. Tukio kama hilo huwacha alama ya kudumu kwa sababu linabadilisha namna mtu anavyo jiona na namna anavyo husiana na dunia inayo mzunguka. Zaidi ya hayo, tukio muhimu linaweza pia kuwa la kihisia. Kama vile kutana na mtu anaye toa msukumo wa kipekee au kushuhudia mafanikio ya familia. Hayo ni matukio yanayo jenga mshikamano wakijamii na kuimarisha dhamani ya upendo na mshikamano. Kwa ujumla, tukio muhimu katika maisha yangu ni lile linalo ni badilisha mwelekeo wa kufikiria na kunifanya kutambua nafasi yangu katika jamii na ulimuengu. Ni alama ya kukua, kujifunza na kuendelea mbele kwa matumaini mapya.

Mimi napendelea kitanda kizuri chenye usawa wa ugumu na starehe, sababu ni kwamba kitanda kinacho kuwa kigumu sana maranyingi husaidia mgongo kukaa sawa na kupunguza matatizo ya kiafya kama maumivu ya mgongo. Hata hivyo, kama kitanda kitakuwa kigumu kupita kiasi, kinaweza kusababisha kuto kupata usingizi wa kutosha kwa sababu mwili unakosa nafasi ya kupumzika vizuri. Kwa upande mwingine, kitanda kizuri chenye starehe hutoa msahada wa kutosha kwa mwili huku kikihakikisha mtu anapata usingizi wa kina na wa kuwapumzisha. Kitanda cha aina hii maranyingi huwa na gondoro linalo changanya teknolojia kisasa kama memory form au spring system, ambazo husaidia kusawazisha uzito wa mwili na kupunguza shinikizo kwenye sehemu fulani. Kwa hivyo, chaguo langu ni kitanda kizuri ambacho hakina ugumu uliopitiliza. Bali kinatoa mchanganyiko wa msahada na starehe. Hii nahakikisha afya ya mwili inalindwa na pia usingizi unakuwa wa kustarehesha na wa kutuliza akili.

Likizo yangu ya ndoto ningeiweka katika mazingira ya utulivu, urembo wa asili na nafasi ya kujifunza tamaduni mpya. Ningependelea safari ya kuenda visiwa vya Maldives au Santorini nchini ugiriki. Kwa sababu maeneo haya yanajulikana kwa manthari ya kupendeza na hali ya hewa ya kustareesha. Katika likizo hiyo, ningependa kuamka kila asubui nikisikiliza sauti ya mawimbi ya bahari na kuona machoo ya jua yanayopendeza. Siku zangu zingejaza na shughuli ya kupumzisha na kuongelea, kutembea ufukweni, na kusoma vitabu nikiwa nimekaa kwenye kivuli cha mavuli wa ufukweni. Pia ningependa kuonja vyakula vya kienyeji, kujifunza historia ya eneo usika, na kushirikiana na wenyeji ili kuelewa maisha yao ya kila siku. Zaidi ya kupumzika likizo ya ndoto kwangu ingekua pia nafasi ya kujitafakari na kuondoa msongo wa mawazo. Ningetumia muda wa kutafakari kuandika mawazo yangu na kujipanga upya kwa malengo ya maisha. Likizo hiyo ingekua mchanganyiko wa starehe, elimu ya kitamaduni na utulivu wa kiroho. Kwa jumla, likizo ya ndoto yangu si tu safari ya kitalii. Bali ni uzoefu wa kina, unaonipa furaha, maarifa mapya na kumbukumbu za kudumu.

Mimi hulinda faraga yangu mtandaoni kwa njia katha ambazo nimejizoeza kila siku. Kwanza, mimi hutumia nywila himara na tofauti kwa kila akaunti ili kuhakikisha kuwa hakuna mtu anaye weza kuingia kirahisi. Mimi pia huweka uthibitisho wa hatu mbili. Kwa sababu najua kuwa hata kama nywila yangu itavuja hatua ya ziada ya uthibitisho unilinda zaidi. Zaidi ya hayo, mimi hutumia mitandao salama pekee. Ni kihitaji kutumia wifi ya uma, mimi hutumia VPN ili kuficha anwani yangu ya IP na kulinda mawasiliano yangu. Mimi pia huwa makini sana na taarifa ni nazo shiriki mtandaoni. Siwezi kueka hatharani namba ya kitambulisho, taarifa ya kifedha au mahali nilipo kwa wakati halisi. Mimi husasisha programu na vifaa vyangu mara kwa mara. Kwa sababu najua masasisho hujumuisha maboresho ya usalama. Pia mimi hua makini na barua pepe au viungo visivyo vya kawaida ni kiepuka kubofya viungo vinaweweza kuwa na mathara. Kwa jumla, mimi hulinda faraga yangu mtandaoni kwa nidhamu na ufahamu ni kihakikisha kuwa maisha yangu ya kidigitali ya nabaki salama na yenye amani.

Mimi hukamilisha kazi kwa wakati kwa kufuata mpangilio na ndthamu ya kila siku. Kwanza, mimi huanza kwa kupanga ratiba ya kazi zangu mapema nikiorodhesha majukumu yote na kuyapanga kulingana na umuhimu na haraka. Hii hunisaidia kutambua kazi zipi zinahitaji kuanza mara moja na zipi zinaweza kusubiri. Pili, mimi hutumia mbinu ya kugawanya kazi kubwa katika vipande vidogo vinavyoweza kushugulikiwa kwa urahisi. Kwa kufanya hivyo, kazi kubwa haionekani kuwa mzigo, bali inakuwa mfululizo wa hatua ndogo ndogo zinazo weza kukamilika kwa haraka. Mimi pia huweka muda maalum wa kufanya kazi bila usumbufu. Nikiepuka mitandao ya kijamii au mambo mengine yanayoweza kunivuruga. Tatu, mimi hutumia mbinu ya kujipa malengo madogo ya muda mfupi. Kwa mfano, ninaweza kusema, nitakamilisha sehemu hii ndani ya saa moja. Hii hunipa motisha na kunifanya nione maendeleo yangu hatua kwa hatua. Aidha, mimi hujipa mapumziko mafupi ili kuepuka kuchoka kwa sababu akili na mwili vinavyo pumzika, uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi huongezeka. Mwisho, mimi hujifunza kuwa na nidhamu ya kujitathmini. Baada ya kukamilisha kazi, mimi hutazama kama nimeifuata ratiba na kama nimekamilisha kwa ubora unao hitajika. Nidhamu hii hunisaidia kuboresha mbinu zangu na kuhakikisha kuwa siku zinazo fuata ninakuwa bora zaidi. Kwa jumla, mimi hukamilisha kazi kwa wakati kwa kutumia mpangilio, nidhamu na mbinu za kujipa motisha. Na hii hunifanya kuwa na ufanisi na mafanikio katika majukumu yangu ya kila siku.

Mimi hunywa maji kwa kiasi kinachotosha kulingana na mahitaji ya mwili wangu na shugli ni nazo zifanya kila siku. Kwa kawaida, mtu mzima anashauriwa kunywa takriba glasi nane hadi kumi za maji kwa siku, ambazo ni sawa na litambili hadi litambili na nusu. Mimi hujitahidi kufuata mungozo huu kwa sababu maji ni msingi wa afya njema. Husaidia kusawazisha joto la mwili, kusafirisha virutubisho na kuondoa taka mwilini. Ikiwa na shughuli nyingi za kimwili kama mazoezi au kutembea kwa muda murefu, mimi uongeza kiasi cha maji ninacho kunywa ili kufidia upotevu wa maji kupitia jasho. Pia, mimi huangalia dalili za mwili kama kiu, ngozi kukauka, au huchovu, ambazo maranyingi uashiria kuwa ninahitaji kunywa maji zaidi. Zaidi ya maji safi, mimi pia upata unyevu kutoka kwa vyakula vyenye maji mengi kama matunda na mboga, mfano tikiti maji, matango na machungwa. Hii usaidia katika kuhakikisha mwili wangu unapata viwango vya kutosha vya maji kila siku. Kwa jumla, mimi hunywa maji kwa nidhamu na kuzingatia mahitaji ya mwili. Niki hakikisha afya yangu inabaki imara na mwili unafanya kazi kwa ufanisi.

Mimi uhona kipaumbele kazini kwa mawasiliano kuwa ni kuhakikisha uwazi, usahihi na eshima katika kila hatua ya mawasiliano. Kwanza, mimi utanguliza uwazi kwa kutoa taarifa zilizo kamili na zisizo na utata. Hii usaidia wenzangu kuelewa malengo na majukumu bila mkanganyiko. Mawasiliano ya siyo wazi maranyingi usababisha makosa na kuchelewesha kazi. Hivyo uwazi ni msingi wa ufanisi. Pili, mimi uweka kipa umbele katika usahihi wa taarifa. Kabla ya kushirikisha ujumbe, mimi ujirithisha kuwa taarifa ni sahihi na imedhibitishwa. Usahihi ujenga imani na kuzuia migongano kazini. Tatu, mimi huakikisha mawasiliano yangu ya naeshima na kuzingatia utu wa kila mtu. Hata ni napo kosoa au kutoa maoni, mimi hutumia lugha yenye kujenga na enye kuonyesha ushirikiano. Heshima uimarisha mshikamano wakikazi na kuunda mazingira mazuri ya kazi. Zaidi ya hayo, mimi utanguliza kusikiliza kwa makini. Mawasiliano siyo tu kutoa ujumbe, bali pia kupokea na kuelewa maoni ya wengine. Kusikiliza huonyesha kudhamini mawazo ya wenzangu na kuchangia katika maamuzi bora Kwa jumla, kipaumbele changu kazini kwa mawasiliano ni kuakikisha kuwa ujumbe unafika kwa uwazi, unakuwa sahihi na unaifadhi heshima Uku ni kisikia na kujibu kwa uangalifu Hii ndiyo njia ya kujenga ufanisi na mshikamano katika mazingira ya kikazi.